Filamu za drama kwa sababu zinaonyesha hisia za kweli na maisha halisi. Pia napenda filamu za romance kwa sababu huonyesha mapenzi, mahusiano na changamoto zake. Wakati mwingine hufurahia filamu inspirational na biografia kwa sababu hunipa motisha na kunifanya nifikirie maisha kwa kina. Pia filamu za mystery au thriller hunivutia kwa sababu huweka msisimuko na kunifanya nitake kujua kinachofuata.

Nahifadhi vitu vya thamani, huwa nahifadhi vitu kama nyaraka muhimu, kumbukumbu za kipekee, au vitu vilivyo na maana ya kihisia kwa sababu vina thamani kubwa kwangu, kuvihifadhi hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie salama, nikijua kuwa vitu hivyo viko mahali salama.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii ya nayolenga elimubora kwa wote ajira kwa vijana na upatikanaji wa huduma za afya zilizo nafuu. Pia ningependa kuona jamii yenye maadili usawa wakijinsia na mshikamano zaidi ambapo watu wanasaidiana na kutumia teknolojia kuboresha maisha badala ya kuleta mgawanyiko kwa jamii.

Kufua nguo marambili kwa wiki, mara nyingi katikati ya wiki na mwishoni mwa wiki, nafanya hivyo ili kuhakikisha nina nguo safi za kuvaa kila wakati na kuepusha kukusanya nguo nyingi chafu. Pia, unisaidia kupanga muda wangu vizuri na kudumisha usafi wa binafsi. Wakati mwingine, kama kuna shughuli nyingi au mavazi ya nachafuka haraka na weza kufua kwa mara ya ziada, kufua mara kwa mara, unifanya nijisikie na sifa mwenye nitamu na tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku bila usumbufu.

Na huyanisha kazi na maisha ya kibinafsi, kwa kupanga ratiba yangu kwa makini, kwa mfano nina weka muda maalum, wa kufanya kazi, kisha muda wa kupumzika, kujali afya na kuendeleza na shuguli za kibinafsi kama familia, marafiki au burudani, pia napanga vipau mbele, nina hakikisha kuwa kazi siyo ya kuingilia sana maisha yangu ya binafsi. Na huyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga ratiba yangu kwa makini, kwa mfano nina weka muda maalum wa kufanya kazi, kisha muda wa kupumzika, kujali afya na kuendeleza na shuguli za kibinafsi.

Kwa kutumia mpangilio wa kila siku au kipaumbele, kwanza ninaandika orodha ya kazi zote ninazohitaji kufanya, kisha ninaweka zile muhimu zaidi au zenye muda mfupi wakukamilika juu, baada ya hapo ninaigawa kazi hizo zenye sehemu ndogo ili zisichanganyike na kueka muda maalumu wa kila moja, pia napanga mapumziko ili nipate nguvu na kuendeleza kwa ufanisi. Kwa kufanya hivi, ninahakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na bila msongo mkubwa.

Najikinga na juakali kwa kuchukua tahadhari kadha, kwanza napenda kuvaa kofia au kofia yenye mipako ya kupunguza miale ya jua, pamoja na miwani ya jua ili kulinda macho, pia huwa na mavazi yake yenye rangi nye pesi na ya kinga kwa mikono mirefu au fulana yenye mikono mirefu ili kupunguza mwanga wa jua na kuguza ngozi. Kwa muda wajuakali sana hupendelea kuwa chini ya kivuli au kwenye maeneo yenye kivuli na mara nyingine na tumia kiraka chajua kulinda ngozi hii yote hunisaidia kuepusha madhara ya kuchoma ngozi au jasho kupita kiasi.

Kusherekea mwaka mpya kwa njia ya tulivu na yenye maana, mara nyingi napanga muda na familia au marafiki wa karibu, tunashiriki chakula, kuzungumza na kushirikiana matakwa mema kwa mwaka unaokuja, pia huwa na wakati wa kutafakari mwaka uliopita, kushukuru kwa mafanikio na kujifunza kutokana na changamoto, wakati mwingine ninaandika malengo na mipango ya mwaka mpya ili kuanza mwaka na nithamu na matumaini. Kwa hivyo, sherehe yangu siyo tu sherehe ya furaha, bali pia ya kutengeneza mwelekeo mzuri kwa maisha yangu.

Kifaa changu mara moja kwa siku mara nyingi jioni au usiku hii hunihakikishia kifaa kinachaji ya kutosha na kunisaidia siku mzima bila kukatika wakati mwingine kama natumia kifaa sana au chaji inashuka haraka naweza kuchaji kwa mara ya pili ili kuhakikisha kinaendelea kufanya kazi vizuri na kinavyostahiki.

Ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya moto, hasaa yenye mdogo wa chai, nye upe au mdogo wa tangawizi, hii hunipa nguvu kunisaidia kuamka na kuanza siku kwa utulivu, wakati mwingine napenda pia kunywa maji yenye moto kidogo au kahawa kulingana na hisia za siku hiyo, lakini kawaida chai ni chaguolangu la kawaida la kawaida asubuhi.